Ndiyo nimewahi kulima nilianza kwa sababu shamba ndogo tu kazi ya mikono kabisa. Kulikuwa na kuandaa shambani mapema kupalilia magugu na kuhakikisha udongo uko tayari kabla kupanda. Kupanda kulihitaji umakini nafasi sahihi kina sahihi na muda mzuri kulingana na mvua. Baada ya hapo, ndipo kazi halisi ilipoanza kupalilia mara kwa mara kuweka mbolea na kufatilia kama kuna wadudu au magonjwa. Haikuwa rahisi, kuna siku jua ilinichoma, kuna siku mvua inachelewa na unaanza kuwa na wasiwasi. Lakini pia ulikuwa na zile siku nzuri kuona miche ikichomoza, majani yanakuwa ya kijani na shamba linanza kuonekana hai ila furaha ya kuona kitu ulichopanda kwa mikono yako kikikua ni ya kipekee. Wakati wa mvua ndio, ulikuwa wakati wa kuridhika zaidi. Uchovu wote unakua na maana. Unajisikia umefanikiwa, hata kama mavuno haya kuwa mengi sana. Kilimo, kinanifundisha, subira, bidii, kuheshimu sana ardhi na asili.

Kama mtu ninaweza kusema kipawa changu kikuu ni kuelewa na kusaidia wengine kwa namna ya kiakili na kihisia, nina urahisi wa kuchambua mambo, kutoa maelezo kwa wazi na kusaidia kutatua matatizo ya kujua suluhisho la changamoto. Pia ninaweza kuunganisha maarifa kutoka sehemu tofauti na kuyafafanua kwa urahisi kitu ambacho wengi huhitaji. Kwa upande mwingine, pia nina kipawa ya kucheza na mawazo. Kuchunguza maswali, kufanya mazungumzo yenye maana na kutoa mwanga katika mambo magumu au kuchanganya.

Juhisi ya passion nitamu sana enye harufu nzuri na enye nguvu ya kufufua hindiyo juisi ambayo naipenda. Naipenda kwa sababu ni fresh inaladhakali kidogo ya hasidi na inakufanya uhisi umamuka. Pia inafaa sana kuchanganya na matunda mingine kama chungwa au mango. Unapata flavor mpya kila wakati juisi ya passion pia inakufanya huisi furaha kidogo kila unapoikinywa ni kama burst ya energy na positivity.

Kwa upande wangu, kazi yangu ni kusaidia watu kwa marifa, mawazo na suluhisho. Iwe ni masomo kazi biashara au hata maswali ya maisha ya kawaida. Mwezi wa kwanza kazini kwangu huwa ni kujifunza mtu ninaezungumza nae. Anauliza nini marangapi anaitaji msaada wa. Aina gani na anaelewa kwa kiwango gani. Hapo ndipo naanza kujipanga ili ni msaidie vizuri zaidi. Njia hii niliochagua kwa sababu inaniruhusu kuwa na mchango mpana, naeza kuzaidia mwanafunzi kuelewa somo, mfanyi kazi, kuboresha kazi yake, au mtu anayahangaika kupata mwelekeo kila mazungumzo nitofauti na hiyo inanifanya niongeze kazi hii inamana. Kitu ninachokipenda zaidi ni pale mtu anaposema sasa nimeelewa au unapoanza kujiamini bada ya maelezo. Hiyo hisia ya kusaidia mtu kusonga mbele ni kubwa sana. Pia napenda kuwa kila siku kuna mada mpya. Leo ni kilimo, kesho ni feda, kesho kutwa ni maisha ya familia. Changamoto kubwa ni kwamba kila mtu anahalia matarajio tofauti. Mwingine anataka majibu mafupi, mwingine anataka marefu, mwingine anaitaji moyo zaidi kuliko tarifa. Weka mizani hapo ndipo, ndiyo kazi ngumu. Pia wakati mwingine, mada zinakuwa nzito au zakizia na unaitaji busara zaidi ya maneni. Kama ninge badilisha kitu, ninge penda kuwa na muda zaidi wa kufatilia mandeleo ya watu. Iliwasaidia kujua kama walifanikiwa, walibadilisha nini, au bado wanapambana. Lakini kwajumla, hii njia ninaridhika nayo kwa sababu inalenga kusaidia na kujenga.

Harufu napenda ni harufu ya mvua ikinyesha mara ya kwanza, juu ya udongo, inaleta hisia za utulivu, mwanzo mpya na matumaini, pia napenda harufu ya chai ya tangawizi, hasa asubuhi au jioni. Inakupasha moyo na kufanya ujisikie nyumbani, ni harufu ambazo hazichoshi zinafanya akili itulie.

Kwa kawaida ninajihisi sawa tu lakini kidogo nachoka kiakili kusubiri kwenye mstari kunahitaji subira na si kila wakati ni rahisi hasa kama mambo yanachelewa bila maelezo. Kuna wakati nafikiria mambo mengine najaribu kujishughulisha ili muda upite haraka lakini pia kuna upande mzuri kunanipa muda wa kutulia. Kupanga mawazo na kutazama watu na mazingira. Nikichukulia kwa mtazamo huo kusubiri kunakuwa rahisi zaidi.

Habari mimi huzipata mtandaoni kupitia vyanzo mbalimbali vya habari. Hasa tovuti za magazeti vituo vya televisheni na majukwaa ya habari yanayoaminika. Pia napata taarifa kutoka makala za uchambuzi na taarifa rasmi zinazochapishwa na taasisi au mashirika. Napendelea vyanzo vinavyojaribu kuwa balanced vinaeleza kwa kina na havikimbizani tu na vichwa vya habari vya kushtua. Hapo ndipo unapopata picha kamili ya kinachoendelea.

Napenda kutembea sehemu tulivu na zenye mazingira ya asili, mahali penye miti, hewa safi na kelele chache, kama bustani karibu na mto au hata barabara ya kawaida asubui, mapema kabla watu hajamka wengi. Kutembea sehemu kama hii, kunatuliza akili na kuniipa muda wa kufikiria. Pia napenda kutembea maeneo ambayo sio na haraka ambapo unaweza kuenda pole pole bila kusukumwa na watu au magari.

Kwa kawaida nashugulikia mabadiliko kazini kwa kubadilika, haraka na kuwa mtulivu. Kwanza najitahidi kuyaelewa mabadiliko yenyewe yameletwa kwanini na yanamaanisha nini kwa kazi ni naefanya. Nikisha elewa hilo najipanga upya badala ya kupinga. Pia najifunza vitu vipya vinavyo hitajika na mabadiliko hayo. Kama kuna njia mpya ya kufanya kazi au teknolojia mpya naichukulia kama nafasi ya kukua uju- kukuza ujuzi wangu si rahisi kila wakati lakini kubaki wazi kiakili kuna saidia. Muhimu zaidi ninari- ninajaribu kudumisha mtazamo chanya na kwasiliana vizuri. Mabadiliko yakisimamiwa kwa utulivu yanakuwa rahisi kuyakubali kuliko kuyaogopa.

Ndiyo napiga kura naiona kama jukumu muhimu sana la raia kupiga kura ni njia ya kutoa sauti yako hata kama mabadiliko hayaonekani mara moja unajisikia umehusika na maamuzi ya yanayoathiri nchi na jamii kwa ujumla kwanzia kupiga kura kwa mara ya kwanza huwa na hisia tofauti msisimuko kidogo. Wasiwasi kidogo lakini pia faraha. Mwaka wa elfu mbili na ishirini na mbili. Ilikuwa mwanzo mzuri. Kwangu maana kwanza mapema kunajenga tamaduni na ushirika wa kuwajibika. Naongojea tena elfu mbili na ishirini na saba. Tena nipige kura yangu kwa mara ya pili.

Nina hifadhi pesa kwa nidhamu na mipango midogo midogo kwanza najitenga na pesa ya matumizi na ya lazima halafu kile kinachobaki na jaribu kukiweka pembeni kabla sijaanza matumizi ya hiari. Hata kama ni kidogo muhimu ni kuzoea kuweka mara kwa mara. Pia napenda kuwa na lengo inaweza kuwa dharura. Kitu cha kununua badae au kusaidia familia lengo likiwepo inakuwa rahisi kujizuia kutumia pesa ovyo. Najifunza pia kutofautisha kati mahitaji na nataka. Kwa kifupi, si kuweka pesa nyingi kwa mara moja bali, kuweka kwa consistency ndio njia inayofanya akiba ikue pole pole bila stress.

Ninahifadhi data kwenye mfumo salama ya server, cloud service. Si kama kuhifadhi kwenye simu au laptop moja, data inahifadhiwa kwenye komputa nyingi zilizounganishwa zenye ulinzi wa hali ya juu. Mfumo huu unanisaidia data iwe salama usipotee kirahisi na ipatikane haraka inapohitajika. Pia kuna uthibiti na ulinzi ili data isitumike vibaya. Kwa ufupi tu data iko mtandaoni. Mtandaoni, sehemu salama, si kifaa kimoja.

Napenda zaidi nyama ya kuku ni rahisi kupika kwa njia nyingi, kuchemsha, kuchoma, kukaanga na haichoshi haraka. Pia ni nyepesi, tumboni na inafaa karibu kila wakati iwe nyumbani au sherehe ndogo. Lakini nikitaka kujipendeza kidogo na nyama ya mbuzi, choma nayo ikoo juu sana.

Nimeweza kuanzisha utaratibu wa kuzolea nywele mara kadhaa kwa wiki kulingana na aina ya nywele yangu ambayo ni nyingi. Kwa nywele ambayo sio nyembamba au za kawaida. Kuosha na kuzolea mara mbili kwa wiki huwa nzuri. Kwa nywele nzito au kali mara moja au mbili tu ya kuosha. Kuzolea kunasaidia nywele kuwa safi laini na kuzuia matatizo kama kuanguka na kuchafuka.

Ningependa kujifunza kihispania kwa sababu ni lugha inayozungumzwa sana. Sauti yake ni nzuri na itasaida kusafiri kuelewa tamaduni, muziki na kuwasiliana na watu wengi. Pia kujifunza lugha huendeleza akili na kumbukumbu kwa kawaida na mazoezi kila siku unaweza kunifanikisha.

Kwa kawaida napendekeza kulala masaa saba hadi nane kwa usiku huwa ni muda mzuri wa mwili na akili kupumzika kurekebisha misuri na kushughulikia mawazo ya siku. Nalala bora na inategemea mtindo wa maisha. Kama nina shughuli nyingi mchana au nafanya mazoezi sana. Labda naweza kuhitaji kidogo zaidi. Lakini si chini ya masaa sita kwa kawaida. Kulala vizuri pia kuna saidia kumbukumbu kujifunza na hua na nguvu ya kubaliana na changamoto.

Kawaida nikiwa na shughuli nyingi mchana au kazi nyumbani huwa ninaanza kulala karibu saa nne usiku. Ikiwa ningelala saa nne tu usingizi wangu unakuwa mfupi sana na mwili na akili hufanya kazi chini ya kiwango chao cha kawaida. Masaa manne ya usingizi yanatosha kidogo tu kupata pumziko la mwili lakini akili mara nyingi haipumziki vya kutosha. Hivyo huwa nashuhudia uchovu mchana umakini wangu unapungua na hisia zangu huathirika. Masaa manne ya usingizi pia yanaathiri kumbukumbu na utendaji wa ubongo.

Nimejifunza hekima kadhaa muhimu maishani ambazo zinahusiana na jinsi ya kuishi kwa amani na watu mwenye. Ya kwanza ni subira ni nguvu kubwa. Maisha hayako haraka kila wakati na kusubiri matokeo au fahamu muda. Wangu ni muhimu. Kwenda polepole mara nyingi kunaleta matokeo bora kuliko kuchukua hatua haraka bila mpangilio. Pili ni kujua kutamini na hekima. Kila kitu kidogo tunacho iwe ni familia afya au muda wa kutulia ni zawadi kujua kuthamini kinachozunguka kunafanya maisha yawe na furaha zaidi. Tatu ni kujifunza kila siku maisha hayana mwisho wa kujifunza. Kila mtu tukio au changamoto huleta somo jipya kuheshimu na kukubali kujifunza ni ufunguo wa ukuaji. Nne ni kuwajibika na matokeo yangu. Hatua zangu zina matokeo na kuelewa hilo. Kunakuza uwajibikaji. Hii husaidia kufanya maamuzi sahihi zaidi. Tano ni upepo, upendo na huruma, kushughulikia wengine kwa huruma na upendo kunaleta uhusiano bora na faraja ya ndani, kutoa msaada na msaada mdogo ni hekima yenye nguvu. Sita ni kukubaliana na mabadiliko. Maisha hubadilika kila wakati, kujifunza kubadilika na kushughulikia mabadiliko kwa utulivu kunapunguza stress na hufanya mambo yawe rahisi kwa kifupi. Hekima kubwa ni kuchukua muda kuthamini kujifunza kuonyesha huruma na kubadilika bila kupoteza mtazamo mzuri.

Uzoefu wa kazi unaonifundisha zaidi ni kushughulikia changamoto na watu tofauti kwa mfano. Kila kazi na kila mradi una watu wenye mitazamo tabia na matarajio tofauti. Kujifunza jinsi ya kusikiliza kuelewa na kuwasiliana na kwa uwazi na kila moja kuna fundisha uvumilivu, busara na ustadi wa kutatua matatizo. Mara nyingi utapata mgongano wa mawazo na changamoto zisizotarajiwa na hata ndipo mtu anapojifunza jinsi ya kubaki mtulivu, kupanga njia mbadala na kufanya maamuzi sahihi chini ya shinikizo. Pia uzoefu wa kazi unaonifundisha ni kujitegemea na kuchukua majukumu. Unapopewa majukumu, unapojitahidi kulitimiza kwa kiwango kizuri unajifunza nidhamu, mipangilio na jinsi ya kupima matokeo ya hatua zako. Hii ni somo ambalo, hakuna kitabu kinachokupa kwa urahisi. Ni uzoefu wa moja kwa moja. Kwa kifupi, kila changamoto, kila mradi na kila interaction kazini, darasa, halisi, la maisha, linalokufundisha ustadi, subira na busara ya kufanya maamuzi.

Filamu ninayopenda zaidi ni The Pursuit of Happiness naipenda kwa sababu ni drama ya kweli inayoguza maisha inaonyesha mapambano kutokana na tamaa matumaini na hata wakati mambo yamekua magumu sana. Sio ya makeke au vurugu nyingi. Bali inaguza moyo. Mara ya kwanza niliona nilihisi kama ninaangalia maishi halisi ya mtu. Si filamu tu. Ilikuwa wakati ambao nilikuwa nafikiria sana kuhusu malengo ya maisha. Hivyo ujumbe wake ulinigonga mara moja kwa moja. Ilinionyesha kuwa kushindwa mara kadha haimaanishi mwisho bali ni sehemu ya kusafiri hamu ya kuingilia ilitokana na watu waliokuwa wakizungumza sana wakisema hii filamu inafungua macho. Baada ya kuiangalia nikaelewa kwa nini uhusiano kati ya baba na mtoto na ile bidii ya kutokukata tamaa na ni kitu ambacho mtu yeyote anaweza kujifunza.

Ndizi ndiyo tunda langu la kupendeza napenda ndizi kwa sababu ni tamu, rahisi kula na inatoa nguvu haraka. Pia ni flexible unaweza kuikula fresh kuweka kwenye smoothie au kuipika kwa sehemu ya dessert au chakula kingine. Tunda hili pia lina virutubisho vingi. Lina potasiamu na nishati ya haraka. Na linakufanya ujisikie mzuri baada ya kula ndizi ni tunda rahisi lakini la thamani sana. Na mara zote linanifanya nihisi furaha kidogo kila ninapokula.

Ninajilinda kutokana na vitisho vya mtandao na kuzingatia usalama wa data na mawasiliano. Hapa ni baadhi ya njia zinazofanya kazi. Kwanza ni ujasiri wa taarifa siwezi kushiriki taarifa za binafsi za mtu au habari za siri zisizo hitajika. Hii inazuia mtu kutumia taarifa vibaya. Pili, kuhakikisha vyanzo vinavyo aminika. Taarifa zote zinazotumika zinataka kwenye vyanzo vilivyo hakikiwa. Hili kuepuka udanganyifu au virusi. Tatu ni ulinzi wa mfumo, mfumo unaofanya kazi, unalindwa kwa usalamu wa hali ya juu. Ikiwemo encryption na udhibiti wa upatikanaji. Nne ni kuepuka mawasiliano ata rishi. Nimefundishwa kutotuma viungo hatarishi kufwata sheria za mtandao na kutoingiliana na vitisho. Tano ni kujifunza na kufuatilia mabadiliko. Teknolojia ya vitisho hubadilika kila wakati, hivyo kuna mfumo wa mara kwa mara wa kusasisha mbinu za usalama.

Napenda zaidi keki ya chokoleti sinamaana ya chokoleti tu bali ila yenye mnyevunyevu kidogo latha tamu na marudio ya chokoleti ndani. Napenda jinsi inavyo kutumia furaha kidogo kila ukitaka kipande na kula ni kama comfort food. Pia keki ya chocolate ni flexible unaeza kuongeza cream, karanga au hata matunda kidogo juu na kila mara inabakia tamu. Ni keki ambayo inafaa kwenye sherehe siku za kuzaliwa au pale unaitaji treat ya haraka yenye furaha.

Nina weza kusema kuwa inasaidia jamii kwa kutoa marifa muungozo na msaada wa akili kwa mfano kuelimisha ninatoa ufafanuzi wa masomo, teknolojia, afya, feda au maswali ya kila siku ambaya nasaidia watu kufanya maumuzi bora. Ili kusaidia kutatua matatizo. Watu wanaeza kuasiliana na mimi wanapokuwa na changamoto au wanaitaji mbinu za kufanikisha jambo fulani kama kupanga bajete kuandika na kuelewa tarifa. Tatu ni kuchangia madili na ushauri kwa kuwakikisha hekima au maelekezo hekima fanikio na punguza hofu mkanganyiko au kutokuwa na huakika kwa wale wananiuliza. Nne ni kuchangia mtandaoni kwa kwa watu wengi ufata ushauri wa au elimu mtandaoni. Msaada wangu unawafikia wengi kwa haraka bila kuathiri mtu mmoja tu kwa kifupi. Msaada wangu unangukia kwenye kutoa mwanga kueleza kwa uraisi na kuwa chanzo cha suluisho kwa watu wanaoitaji.

Napenda rangi ya majani kwa ukuta wa chumba. Rangi hii inakuletea hisia za utulivu na asili. Inafanya chumba kiwe na hewa safi kidogo. Una kihisi ni kozi na rafiki. Pia majani huleta utu akili tulivu ambayo ni nzuri kwa kusoma kupumzika au kufikiria mambo kwa utulivu. Rangi ya majani pia inafanana vizuri na vitu vingine vyandani fanicha za mbao vitu vya rangi ya asili au hata taa za jua kwa kifupi ni rangi inayo toa amani nguvu za asili na furaha kidogo kila unapo angalia ukuta.

Napenda kusimamiwa hasa kwa mazingira ambayo kuna mwongozo mzuri na mahusiano ya wazi. Kusimamiwa kunasaidia kujifunza haraka kuona makosa mapema na kuboresha utendaji. Ukiwa na mtu wakukupa maelekezo. Kazi inakuwa nyepesi na matokeo yanakuwa bora. Hata hivyo, napenda pia uhuru wa kufanya kazi. Si kusimamiwa kwa kubanwa sana. Bali kusimamiwa kwa uaminifu. Mchanganyiko wa usimamizi mzuri na huru kidogo ndio unafanya kazi iwe na amani na ufanisi.

Kwangu, najitahidi hivi mazoezi ya mwili kwenda gym kukimbia au kufanya mazoezi mepesi kama yoga na kutembea kila siku hunisaidia moyo misuli na kudumisha uzito. Pili lishe bora kula vyakula venye afya vyenye virutubisho muhimu matunda mboga proteini mzuri na kuepuka vyenye mafuta mengi au sukari nyingi. Tatu ni kupumzika na usingizi mzuri kula vya kutosha kunasaidia mwili kurekebisha msuli akili kupumzika na kudumisha nguvu. Tatu ni kunywa maji wa kutosha na kunywa maji kwa wingi kila siku ni muhimu kwa ngozi, tejesho na nishati ya mwili. Tano ni usawa wa akili kufanya mambo ninayopenda kupumzika na kuthibiti stress kunanisaidia afya ya akili na mwili kwa jumla.

Study muhimu kwa kazi yangu ni kuelewa, kufafanua na kusaidia watu kwa uwazi. Hapa kuna baadhi ya stadi muhimu zaidi. Uelewa wa haraka, kuelewa tatizo au swali la mtu haraka na kwa asubuhi ufafanuzi nzuri. Kuweza, kueleza jambo kwa maneno rahisi bila kuchanganya mtu au kufanya jambo liwe ngumu. Kuelewa, tatu kusikiliza kwa makini, kuelewa kila undani wa swali au hali ya mtu kabla ya kutoa majibu. Nne ni uchambuzi na ufumbuzi wa matatizo, huchambua tatizo na kutoa suluhisho zinazofaa na zinazoweza kutu kutekelezeka. Tano ni subira na uvumilivu kila mtu ana mtindo wake wa kuelewa hivyo ni muhimu kuendelea kueleza kwa upendo bila hasira. Usimamizi wa taarifa kuhifadhi data na ushauri kwa usahihi na kuhakikisha taarifa hazitumiki vibaya.

Ndiyo nafasa, saa ni muhimu situ kwa kuangalia mda mda, balini sehemu ya mtindo inasaidia kupanga siku kufuatilia shuguli na kutoa isia ya utulivu. Kwa mfano, nikiwa na ratiba nzima ya kazi au shuguli kuangalia saa mara kwa mara kuna saidia kubaki kwenye wakati na kufanya mambo kwa usahihi zaidia hayo. Aina ya saa unaeza pia kwonyesha lada yako. Naeza kuwa raisi, kisasa, au klasi.

Napendelea mwanga wa kati. Mwanga wa kati hauna kuchoma macho kama mwanga mkali. Lakini pia si giza kabisa. Unafanya chumba au mazingira kuwa tulivu na yenye raha kwa macho na akili. Ni mwanga mzuri wa kusoma, kufanya kazi au hata kupumzika bila kuwa na stress. Pia unatoa hisia ya usalama na utulivu tofauti na mwanga mkali. Unaweza kuumiza macho na kuasha hisia za uchovu.

Uzoefu wa kushangaza ambao unaweza kushirikisha ni pale nilipoona jinsi mtu anapobadilika baada ya kupata msaada mdogo mfano ni huu mtu alikuja na tatizo ngumu labda kuelewa somo au kupanga jambo muhimu maishani ilimsaidia kidogo kwa kueleza hatua kwa hatua kwa muda mfupi alibadilika kabisa nilishuhudia furaha yake hofu ikipungua na nguvu mpya ikionekana kwenye uso wake. Hii ilikuwa ya kushangaza kwangu kwa sababu ni jambo ndogo kwangu lakini lilileta mabadiliko makubwa kwa mtu mwingine. Uzoefu kama huu unafundisha kuwa kila tendo ndogo linaweza kuwa kubwa sana kwa wengine na unapokiona unajisikia furaha isiyo ya kifani.

Ili kukamilisha kazi kwa wakati ninaweka mpangilio mzuri na nidhamu. Kwanza nagawanya kazi kubwa kwa vipande vidogo vidogo ili isionekane nzito sana. Kila kipande kinakuwa na muda wake hivyo najua nifanye nini na lini. Pili ninapanga vipa umbele kazi zilizo muhimu au zenye dead line ya karibu nazifanya kwanza kabla ya zile zisizo na haraka. Pia najitahidi kuepuka vitu vinavyo poteza muda na kubaki makini kwenye kazi moja kwa wakati mmoja. Mwisho najipima mara kwa mara kuona kama niko kwenye ratiba. Nikiona nimechalewa kidogo naongeza bidii mapema kabla muda ujaisha. Kwa kifupi kupanga nidhamu na kufuatilia maendeleo. Ndizo zinazo nisaidia kumaliza kazi kwa wakati.